Mafanikio gani unayapata kazini? Mafanikio niliyo yapata kazini yanahusiano zaidi na kuboresha ufanisi, kujenga mahusiano mazuri na kufanikisha malengo ya timu. Hapa ni baadhi. Kukamilisha mradi kwa wakati, kuongoza au kushiriki katika mradi uliofanikiwa bila kuchelewa, kujenga ushirikiano nzuri, kuunda timu yenye mshikamano na mawasiliano mazuri. Jambo linalo ongeza atija na furaha kazini. Kwa kikisha ungezeko la ufanisi, kuboresha michakato ya kazi au kuanzisha ambinu umpia zilizopunguza amuda na makosa. Kushugulikia changamoto kwa ujasiri, kufanikisha kazi ngumu au darura kwa haraka na kufanisi. Kupewa heshima au sifwa kazini, kutambulewa kwa jitihada na matokeo mazuri, jambuli na laongeza mutisha. Kwa kifupi, mafanikio kwangu kazini haya usiani tu na matokeo. Bali pia jinsi ninavyo saidia wengine kuboresha micha kato na kukuza mazingira mazuri ya kazi.